Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege. Ilikuwa safari ya kufurahisha lakini pia ya kusisimua kidogo. Hasa wakati wa kuruka na kutua. Nilifurahia kuona mandhari kutoka juu angani, nyumba na barabara zikiwa ndogo sana. Safari ilikuwa ya haraka kuliko usafiri wa barabara. Jambo lililonifanya nijisikie nikiwa huru na mwenye furaha. Ingawa kulikuwa na msisimko wa hofu kidogu mwanzoni, badaye nilizoea na safari ikawa ya kupendeza sana.

Uzoefu mmoja wa kushangaza niliowahi kupata ni wakati nilipo kutana na mtu niliemfahamu kwa muda mrefu. Lakini kwa bahati mbaya mahali pasipo tegemewa. Tulikuwa hatujaonana kwa miaka. Kisha tukakutana ghafla katika mji mwingine kabisa. Ilionekana kama bahati tu lakini ilinifanya nione jinsi dunia ilivyo ndogo. Uzoefu huo ulionishangaza na kunifurahisha sana na uliniacha nikiwa na hisia ya mshangao na furaha. Ulifanya nitambue kwamba wakati mwingine mambo mazuri hutokea bila kupanga.

Ninaenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki, hasa siku za mwisho za wiki. Kwangu kwenda mahali pa ibada, kunanisaidia kutulia kiakili, kuimarisha imani na kutafakari kuhusu maisha. Wakati mwingine, nikiwa na shughuli nyingi naweza nisifike kila wiki, lakini bado nahakikisha ninapata muda wa kuomba au kutafakari binafsi. Inanipa amani ya moyo na kunisaidia kuwaza wiki mpya nikiwa na amani.

Mimi ni mtu wa kuwahi. Napenda kupanga mambo yangu mapema na kuhakikisha nafika kwa wakati au hata kabla kidogo. Hii hunisaidia kuepuka msongo wa mawazo na kunipa muda wa kujiandaa vizuri kabla ya kuanza shughuli. Kuwahi pia hunifanya niheshimu muda wa watu wengine. Jambo ambalo nilaukua muhimu sana. Ingawa wakati mwingine, kuna mambo yasiyotarajiwa yanayoweza kunichelewesha. Kwa ujumla najitahidi kuwa mwenye nidhamu ya muda.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia, hasaa kulingana na mazingira. Kofia hunisaidia kujikinga na jua kali na wakati mwingine huniongezea mtindo wa kujiamini. Napendelea kuvaa kofia wakati wa matembezi, safari au nikiwa nje kwa muda mrefu. Hasa katika hali ya hewa ya joto. Pia kuna kofia ambazo huvaliwa kwa sababu ya utamaduni au hafla maalumu. Jambo linalozifanya ziwe na maana zaidi. Kwa ujumla napenda kofia kwa sababu ni mchanganyiko wa ulinzi wa mtindo na mtindo. Kama.

Napenda kutumia muda mzuri na marafiki zangu kwa kufanya shughuli zinazotuletea furaha na kuimarisha uhusiano. Mara nyingi tunapenda kuzungumza na kucheka, kushirikiana mawazo na kusaidiana. Pia napenda kufanya mambo kama kutembea pamoja, kuenda kula au kunywa chai, kutazama filamu au kushiriki mchezo. Wakati mwingine hata kukaa tu na kuzungumuza bila ratiba maalum kunatosha kunifanya nijisikie vizuri.

Napenda kucheza michezo mbali mbali, lakini hasa mpira wa miguu, mpira wa kikapu na mchezo ya ubao kama chess. Mpira wa miguu na mpira wa kikapu hunipa shughuli ya mwili na furaha. Huku chess ikinisaidia kuchangamsha akili na kupanga mikakati. Pia napenda michezo ambayo inaweza kuchezwa na marafiki au familia. Kwa sababu, inafanya muda wakucheza kuwa furaha na kushirikiana watu wengine. Kwa ujumla, napenda michezo ambayo inachanganya, burudani, changamoto na mshikamano wa kijamii.

Napenda kusherehekea siku kuu za kikristo na za kitaifa kama vile krismasi, pasaka na siku ya uhuru. Krismasi ya siku kuu napenda sana kwa sababu inatoa fursa ya kukutana na familia, kushiriki chakula kizuri na kusherehekea pamoja. Pia siku za kitaifa huwa na furaha kwa sababu zinakumbusha historia na utamaduni wetu na mara nyingi kuna shughuli za sherehe, michezo au burudani. Kwa ujumla, napenda siku kuu ambazo zinaleta furaha, mshikamano wa familia na hisia kusherehekea pamoja na wengine.

Napenda rangi nyepesi na tulivu kama bluu ya anga, krimu au kijani mwanana kwa ukuta wa chumba. Rangi hizi hutoa hisia ya utulivu na amani. Na, zinafanya chumba kuwa kikubwa kidogo na cha kupendeza kuona. Pia napenda rangi ambazo zinalingana vizuri na samani na mapambo mengine. Ili chumba kiwe na mtindo mzuri na uwe na hisia ya furaha wakati wa kukaa ndani.

Mara nyingi ninakaa hadi karibu saa tano usiku. Hasaa, ikiwa nina shughuli nyingi au kazi ambazo zinaitaji nishati mapema asubuhi. Kabla ya kulala, napenda kufanya shughuli za utulivu kama kusoma kitabu, kusikiliza mziki wa utulivu, au kutafakari kuhusu siku yangu. Kupumzika mapema, kunanisaidia kupata usingizi nzuri kuamka fresh asubuhi na kuanza siku nikiwa na nishati. Hii pia huniweka kwenye ratiba thabiti ya usingizi, jambo linalonisaidia afya yangu kwa ubora na maisha yangu ya kila siku.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua, ya mananasi, au waridi. Napenda harufu hizi kwa sababu zinanifanya ni jisikie utulivu na furaha. Na mara nyingi hunirudisha kwenye kumbukumbu nzuri za utotoni au likizo. Kwa mfano, nilipokuwa mdogo nikiwa shambani pamoja na familia yangu. Mara ya kwanza niliponusa maua haya ilibidi niuwahi kwa mshangao na furaha. Harufu hii inanikumbusha furaha ya utotoni, michezo ya nje. Na wakati mzuri niliokuwa nikiwa na familia yangu. Ukibusu harufu hii ninajisikia faraja amani na mshangao kidogo. Kuna kana kwamba kila kitu kiko sawa kwa dunia hii mahali pazuri. Harufu inaeza hata kunipa inspiration ya au nguvu ya kuanza siku kwa tabasamu.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa, hasa asubuhi au baada ya chakula cha mchana. Maziwa hunipa nguvu, afya kwa mifupa na hisia ya utulivu. Napenda pia maziwa yenye ladhaa laini ya baridi kidogo. Kwani, hunifurahisha na kunifanya nijisikie freshi. Mara nyingine, napenda pia kuchanganya maziwa na chai, kahawa au mtindi. Kwa sababu hutoa ladha tofauti nanifuraha kidogo ya kila siku. Napenda maziwa kwa sababu ni afya, kitamu na kinanipa furaha kidogo kila asubuhi au mchana.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kupumzika kidogo, kunywa chai au kahawa na kuzungumza na wenzangu. Hii huniwezesha kupumzika akili, kuondoa msongo wa kazi na kupata nishati ya kuendelea na majukumu yangu. Mara nyingi pia, napenda kutembea kidogo au kuona mitandao au ya kijamii kwa muda mfupi. Ili nijisikie fresh na kurefresh mawazo yangu. Kwa ujumla mapumziko kazini yanasaidia kuongeza ufanisi na kufanya siku ya kazi iwe rahisi.

Kile siku napenda kutumia zanaa za digiti ambazo husaidia kazi na mawasiliano yangu kwa mfano, kompyuta au laptop kwa kufanya kazi, kuandika ripoti na kufanya utafiti. Simu ya mkononi kwa kuwasiliana na marafiki, familia na wenzangu kazini kupitia simu, whatsapp au barua pepe. Kalenda ya kidigitali na programu za kupanga kazi husaidia kupanga ratiba na kumbukumbu shuguli muhimu. Programu za kuhifadhi na kushirikiana faili mtandaoni kama Google Drive au OneDrive ili kushirikisha nyaraka za timu.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa vifaa vyangu kama simu au kompyuta. Napenda kutumia mfumo huu kwa sababu ni rahisi, haraka na salama zaidi kuliko kutumia nenosiri la kawaida. Mfumo huu huniwezesha kulinda taarifa zangu binafsi kupata kifaa haraka na kuzuia mtu asiye mruhusu kuingia. Kwa kweli ni njia nzuri ya kuchanganya urahisi na usalama.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya vitendo na uzoefu halisi kwa mfano, kupitia majaribio, kuangalia video za mafunzo au kushiriki kwenye semina na washa. Njia hizi hunisaidia kuelewa vyema na kukumbuka ile ninachojifunza. Pia napenda kusoma vitabu, makala au kutumia mtandao. Ili kupata maarifa mapya mara nyingine yana vitendo na ubunifu ili ujuzi niweze kuutumia katika maisha yangu ya kila siku au kazini.